Ndiyo, mimi napenda kucheza ubao kabisa, ni mchezo ambao unanifuraisha, mchezo ambao mimi nimeucheza tanguia nikiwa mtoto mdogo, tangia nikiwa mchanga wakati wa chekechea hivi, ndiyo kwa maana ninapenda kucheza mchezo ya ubao, ni mchezo ambayo inachangamsha akili sana.

Mimi ninapenda kuamka na jua na si kulala mapema. Napenda kuamka wakati ambapo jua linachomoza, wakati ambapo watu wengi hawajaamka asubuhi hio, jua linachangamsha, linapea mtu ule muhemko ambao anahitaji ili aendelee na siku yake kama kawaida naam napenda kuamka jua.

Nje ya nyumbani, mimi napenda kukula katika hoteli, si hoteli za kifahari tu, haswa zile hoteli ambazo zinapatikana huku karibu, karibu na pale ambapo ninaishi. Hoteli hizi zinatoa chakula ambazo ni tamu, chakula ambazo ni safi, na chakula ambacho mimi nakipenda.

La, mimi si mtu ambaye nina shida ya macho ama nina upungufu wa kuona kwa hivyo mimi si valii miwani. Lakini wakati ninapokuwa na shida ya macho, ninaeza mwona daktari na kama nitapewa miwani, niko tayari kuvaa miwani hayo.

Naam nimewahi kujifunza kupiga gitaa mbeleni, lakini wakati huo ilikuwa niko shule, alafu hawa wanafunzi ambao walikuwa wanafanya music kama somo lao, walikuwa wanatupa fursa ya kucheza na vifaa hivi vya muziki. Kwa hivyo nishawahi guza gitaa.

Ningependa kuona maendeleo ya yale ambayo yanafanya watu wanakosa kukuwa na ukorofi mingi na pia wanakosa kukuwa na hile ambayo tunaita kwa lugha ya kiswahili, hongo. Kutoa hongo ambayo inafanya jamii inasonga nyuma ni kitu ambacho ningependa kuona ukiwa na maendeleo kuihusu.

Mimi ni mwanafunzi, mimi ni mwanafunzi katika mwaka wa tatu na somea uhandisi, uhandisi wa civil engineering na niko katika shule ambayo shule ya chuo kukuu ambacho kinaitwa Machakos University na ninapenda kusoma, ninapenda ku kuangalia mambo mapya.

Mimi ni mtu ambaye muda wa mwisho naushugulikia vizuri. Huwa nimepanga mambo ambayo ninafanya. Na wakati muda wa mwisho ambao ninafanya mambo mingi unapokaribia, mimi hufanya juhudi zangu kufanya yale ambayo nahitajika kuyafanya kwanza. Alafu nikishamaliza naenda kwa yale ambayo hayahitajiki kwa haraka.

Kumbukumbu nzuri ambazo ninazo za shule Haswa shule ya msingi au chekechea. Mimi ninapenda wakati tulikuwa tunaenda kutembezwa na walimu wetu nje. Haswa ambapo tulikuwa tunaenda kuona wanyama pori. Na pia wakati tulikuwa tunaenda kuona mandhari tu huko nje na kujionea. Hiyo ninapenda kumbukumbu hizo.

Mimi ninapenda kuandika kuliko kuongea. Mimi huwa napata wakati ninapoandika, ninaweza kujii, kutoa mawazo yangu vizuri na pia kuyapanga kwa njjia ambayo inafaa kuliko kuongea. Wakati wengine nikiongea ninachanganya hoja zangu ambayo naweeza kuwa hazieleweki.

Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya, ningependa kujua kuendesha baiskeli, ningependa kueza kujua kuendesha gari, na pia ningependa kujua kuongea kifaransa kwa ufasaha. Hizo hayo ni mambo ambayo ninataka na kwanza mwaka huu na huu mvuli ambavyo umeanza nataka kuendelea kujifunza.

Kile ambacho ninapenda kuhusu shirika langu ni kwamba kuna ule uhuru wa kuweza kuongea na kutoa mawazo yako kwa uhakika. Na pia wakati wowote ambao unataka usaidizi, unaweza muuliza mtu yeyote ambaye ako katika cheo chochote hapo shule, bora tu usiwe na uwoga, uwe na ule ujasiri wa kuuliza.

Mimi mchezo ambayo napenda kuicheza ni mchezo ya ubao, haswa ile mchezo kwa kimombo ambayo inaitwa chess, na pia napenda kucheza mchezo ya kuruka kamba, na pia wakati mwingine napenda kutembea kwa wingi, hiyo inafanya ninaendelea kukua mwenye afya bora.

Mazingira ya kazi ambayo ninayapendelea ni mazingira ambayo yanaleta ule ule usa usawa wa jinsia na pia mazingira ambayo kuna mandhari safi hewa safi na pale ambapo wale ambao wanafanya kazi hapo wanaweza kuelewana vizuri.

Kile ambacho ninachangia kupunguza matumizi ya plastiki. Ninaeza sema ni kule kutochafua mazingira na makaratasi hayo. Wakati ambapo nimejipata nimetumia makaratasi ya plastiki, ninachoma, ninawasha moto, ninachoma takataka hizo. Ili nisiweze kutupatupa vitu kama hivyo kwa mazingira.

Mimi nimejipata kwa siku ambazo zimepita chache Situmii muda mwingi wangu mitandaoni haswaa usiku usiku ninajipata kwamba ninaongea aidha na mpenzi wangu ama nimeketi tu chini ninafanya kitu cha maana mtandaoni sio kwamba ninaenda katika apps kama katika Whatsapp ama Tiktok.

Kile kitu ambacho ni kipaumbele kazini kwa haswa mambo ya mawasiliano ya napohusika ni ile kujeleza kwa ufasihi. Ukiweza kujeleza kwa ufasihi utapata kwamba unaeleweka zaidi na pia yule ambayo unajeleza kwake anakuwa jibu ambalo linakufaa.

Mimi ninaeza sema ninapenda kuwa mahali ambapo hapana kelele mingi, mahali ambapo nina wasiliana na wenzangu vizuri, mahali ambapo ninaelewana na wenzangu na pia mahali ambapo ni safi. Mimi napenda pahali safi. Pahali safi panafanya pia ukue na ule muonekano mzuri na pia akili yako iwe nzuri.

Kabla nianze kazi yoyote ile, mimi huwa kwanza ninapanga mipangilio yangu, ninapanga yale ambayo yana umuhimu zaidi kuliko ingine, yale ambayo ninafaa kuyafanya kwanza kabla nifanye ingine, na ndio kwa maana kazi yangu inaenda na mpangilio mzuri, ninapo anza kazi ninafuata sheria hiyo.

Neno siri zangu ambazo ninazitumia katika yale yote ambayo ninafanya katika simu yangu, huwa ninaweka vizuri katika Google Save. Google Passwords inanisaidia kuweka neno siri zangu vizuri na ninaposa hao ninaweza kuyapata muda wote.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni ile kukua na ule ujasiri wa kufanya kile chochote ambacho ninakumbana nacho katika kazi yangu. Na pia yale ambayo ninafaa kufanya ni kukua na uvumilivu, kukubaliana na wale ambao ninatangamana nao kila siku na pia kuwaelewa.

Usiku, kabla ya kulala, mimi huwa nina hakikisha kwamba, nimeandika yale ambayo ninafaa kuyafanya kesho mwanzo katika kitabu changu, alafu nina yapanga, ndiyo kila siku asubui nikiamuka, nina uhakika wa kile ambacho ninafaa kufanya siku hiyo inayofuata, kwa hivo ninakua tu na wakati rahisi.

Siku yangu ya kusherehekea ni wakati ambapo niko na wenzangu, ambapo nimetangamana na wenzangu, ninasherehekea na wapendwa wangu, wale ambao wako karibu na mimi na pia familia. Familia ni ya muhimu siku hiyo, inakukumbusha kwamba hauko pekee yako katika maisha hii bali uko na watu ambao wanakupenda.

Mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi sana. Kila siku hua nahakikisha kwamba nimetembea karibu kilomita hata moja. Hii inanisaidia kukua na ubora wa afya na pia damu inazunguka katika mishipa yangu vizuri, na pia nikipata wakati nikona kamba nyumbani ambayo hua nairuka.

Ndiyo, mimi hupenda kupika sana. Mimi hupenda kujaribu yale ambayo sijawai jaribu kupika. Na pia, ninapenda kupika chakula kitamu, na pia napenda kupikia wapendwa wangu. Kwa hivyo wakati mwingi nikijaribu kitu kipia kama kupika, chakula ambacho sijai pika, napenda kupika na wenzangu.

Na wafanyikazi wenzangu ama mahusiano yangu kati ya mimi na wafanyikazi wengine huwa nayajenga kwa njia ifuatayo. Mimi hujuliana hali kila wakati na pia mimi ni karimu kwa wafanyikazi wenzangu. Kwa hivyo maramingi napata sina magombano kati yetu na chuki na kwa hivyo hiyo inadumisha uhusiano mzuri kati yangu na wafanyikazi wenzangu.

Sanaa ambayo mimi huipenda ni uchoraji. Ingawaje mimi si mchoraji bora ama mchoraji yule ambaye unaeza sema anapata pesa kutokana na uchoraji. Mimi napenda sanaa ya uchoraji sana. Ningepewa uwezo, ningependa kuweza kujua kuchora na pia kukua mtu ambaye anezatoa kitu katika dunia ya halisi na kuenda katika dunia ile ya mawazo.

Vile ambavyo mimi ni nashugulikia makosa kazini ni pa njia ifuatayo. Kwanza mimi hupenda ku angalia ni nani ambaye amefanya makosa n ni mimi ama ni mtu mwingine aaaaa. Halafu, tunatafuta mtu wa tatu ambao ni wa nje. Anakuja kutuskiza. Kila mtu anamsikiza mwenzake, halafu tunasuluhisha mambo yetu.

Mimi nina likizo nyingi sana za ndoto yangu, lakini likizo yangu ya ndoto ni ile ambayo ninataka kuenda katika taifa la ufaransa na haswa kutembelea hili hii mji ambayo inaitua Paris kuona ile Eiffel Tower. Mimi ninatamani sana kufika huko na kuona hivyo.

Kazi za dharura ambazo mimi huzipata kila mara wakati wa mara, mimi huzishugulikia kwa njia ifuatayo. Kwanza mimi hutulia kwanza na kutokua na pupa, alafu ninafikiria kwa makini, ninatafuta pale ambapo ninaweza shugulikia kazi hii kama nimetulia. Hivyo ninapata ninafanya kazi nzuri.